Zoea ya nzuri nililo jenga nilile kuamka sa tisa alfajiri. Kwa zababu unapata muda mzuri na wakutosha, wakujipanga katika shughuli zangu za siku inayo ingia. Na pia kama kutakuwa kuna kazi ambao sija maliza naweza kifanya na kuimaliza wakati huo. Guwa inipatia muda mzuri, wakuweza kujipanga na kukabiliana na siku inao kuja. Bila ya kujichosha au kuchanganyikiwa siku inapo ingia.